Hapa kuna hadithi ya kiswahili kuhusu swali unashughulikia muda wa mwisho vipi? Haya, kushughulikia muda wa mwisho ni jambo linalohitaji nidhamu na, mpangilio mzuri. Si kila wakati ni rahisi, hasaa pale ambapo kazi au majukumu yamekusanyika na muda uko mdogo. Lakini nimejifunza njia kadhaa zinazonisaidia kushughulikia hali hiyo bila kuwa msongamano wa mawazo sana. Kwanza, ninapopata kazi yenye muda wa mwisho huanza kwa kupanga kila kitu. Natafuta ni hatua gani ya kwanza ni ipi ya pili na ni ipi ya mwisho. Kuandika ratiba au orodha ya kazi kunanisaidia kuwa na kiasi gani kinaeza kufanywa kwa muda uliopo na kunipa mtazamuo halisi wa hali. Hii hufanya kazi ionekane rahisi zaidi badala ya kuiona kama mzigo mkubwa. Pili huwa naangalia muda muhimu zaidi si kila kitu kinaeza kufanywa kwa wakati mmoja. Kwa hivyo na shughulikia kwanza mambo ambayo ni muhimu zaidi wenye athari kubwa zaidi. Kila hatua ndogo inayokamilika hunipa motisha ya kuendelea. Hii ni kama kuzidiwa kidogo badala ya kukabiliana na mzigo mzima wa ghafla. Kushughulikia muda wa mwisho pia hujijenga kiwango cha nithamu binafsi. Najaribu kuepuka usumbufu. Mara, simu ha, nyingi, mitandao ya kijamii au mashirika yasiyo ya lazima. Hii hunisaidia kuzingatia kazi bila kupoteza muda au kuchanganyikiwa. Pia hujitahidi kuweka muda mfupi wa mapumziko. Hii inaeza kuwa dakika chache za kupumzika kunywa maji au kutembea kidogo. Ingawa naeza kuonekana kama kupoteza muda kwa kweli, husaidia akili kubaki makini na kuongeza ufanisi. Baada ya mapumziko hayo ninarudi kwenye kazi nikiwa na nguvu mpya kuhusu msongamano wa mawazo hujaribu kutochukulia muda wa mwisho kama kitu cha kuogopa. Badala yake, huichukulia kama changamoto na kujaribu uweze wangu. Hii hunisaidia kuwa na mtazamo chanya na ufanya kazi wa ufanisi zaidi. Mwisho mara tu kazi inapokamilika hujitumia muda mfupi kutafakari kila nilicho kifanya. Hii hunisaidia kujua ni sehemu gani nimefanikiwa vizuri na ni ipi ninahitaji kuboresha siku zijazo. Hivyo muda wa mwisho sio mwisho wa shida bali ni fursa ya kujifunza kuboresha nithamu yangu. Kwa kifupi, na shughulikia muda wa mwisho kwa mpangilio nithamu na mtazamo chanya. Kwa kufanya hivyo, naeza kamilisha kazi na ufanisi huku nikiwa na amani ya akili.